Kwa kawaida, ninapenda chai ikilinganishwa na kahawa. Ninapenda kunywa chai. Na chai kwa mara nyingi huwa ni kiamsha kinywa ambayo tunaanza nacho asubuhi. Na inatengenezwa kwa maziwa ikilinganishwa na kahawa. Ambayo kwa mara nyingi hautimiimaziwa.

Ndiyo ninapenda kuvaa saa mkononi. Na saa hunisaidia kuwa na wakati mwema au kuwa au kutazama muda jinsi niavyofanya mambo kwa hivyo ninapenda kuvalia saa ili kufanya mambo yangu kulingana na muda ninaotaka.